Sana sana napenda ule wakati wenye hakuna kiangazi sana na hakuna mvua sana iko tu hapo katikati. Tuseme kunanyesha kidogo usiku, alafu mchana, kuna jua, lakini si jua jingi, jua tu kidogo ile tu si sana, kama sahii ni wakati wa kiangazi, kuna jua jingi, kuna joto, kuna vumbi. Unaona hio yote inakusumbua macho mara unapata kohozi, na pia wakati wa baridi, sipendi baridi juu ya kuvaa nguo mingi, inakuwa haiko mzuri kwa mwili, alafu pia kusikia baridi, kwaivo unahitaji tu ka umeshiba kila saa. Kwa hivyo heri wakati wenye kuna mvua kidogo na jua kidogo iko tu hapo katikati. Ju huku kwetu hakuna ile snow na hakuna ile kiangazi ya jua jingi sana. Lakini hiyo yenye iko pia hutusumbua, mimi haswa huwa inanisumbua, kwa hivo napenda saa zile haiko mingi sana. Na pia wakati wa jua mtu anaweza fanya mambo mengi kwanza mchana naeza enda kuogelea kwenye pool yaani unaeza fanya mambo ya nje. Lakini kama kunanyesha sana, huwezi toka nje, labda tu ukae kwa nyumba, unakaa tu ukisikia baridi kila wakati. Eee, kwaivo, eee, heri wakati wa jua lakini si jua jingi.